Katika maisha ya sasa yaliyojaa teknolojia programu za simu na computer zimekuwa sehemu muhimu sana ya shughuli zangu za kila siku. Ninatumia programu mbalimbali kulingana na mahitaji yangu iwe ni mawasiliano, kazi, kujifunza, burudani au kupanga ratiba za maisha. Programu hizi programu hizi hunirahisishia mambo mengi na kunisaidia kutumia muda wangu kwa ufanisi zaidi. Kwa jumla, matumizi yangu ya programu yana akisi mtindo wa maisha wa kisasa, unaochangia kazi, maarifa na burudani. Kwanza kabisa, mojawapo ya programu ninazozitumia mara nyingi ni Whatsapp. Programu hii ni muhimu sana katika mawasiliano yangu ya kila siku. Naitumia kuwasiliana na familia, marafiki na wakati mwingine kwa maswala ya kazi au masomo. Kupitia WhatsApp naweza kutuma ujumbe wa maandishi, sauti, picha na hata kufanya simu za sauti na video. Programu hii hunisaidia kubaki karibu na watu ninao wajali. Hata kama tuko mbali kijiografia. Pia vikundi vya WhatsApp hunisaidia kupata taarifa muhimu kwa haraka na kushiriki mawazo na wengine. Programu nyingine ninayotumia mara kwa mara ni YouTube. Hii ni programu ninayoipenda sana kwa sababu ina mchanganyiko wa elimu na burudani. Naitumia kutazama video za mafunzo. Mihadhara, maelezo ya masomo na pia burudani kama mziki, vichekesho na filamu fupi. Wakati mwingine ninapotaka kujifunza jambo jipya kama ujuzi wa vitendo au maarifa ya jumla Youtube huwa chaguo la kwanza. Kupitia video huwa rahisi kuelewa mambo kwa sababu kwa sababu unaona mifano halisi ikionyeshwa. Pia hutumia Google Chrome au kivinjari kingine cha mtandao mara kwa mara. Kivinjari hunisaidia kutafuta taarifa mbalimbali mtandaoni. Kusoma makala, kufanya utafiti na kufuatilia habari za ndani na nje za nje ya nchi. Mtandao umekua chanzo kikubwa cha maarifa na kupitia programu hii naweza kupata majibu ya maswali mengi kwa haraka. Pia huitumia kufungua akaunti mbalimbali za mitandao ya kijami na tovuti za kielimu. Kwa upande wa mitandao ya kijamii hutumia Facebook na Instagram kwa kiasi fulani Facebook hunisaidia kuwasiliana na marafiki wa zamani kufuatilia habari na kushiriki mawazo au matukio muhimu ya maisha. Instagram kwa upande mwingine ninaitumia zaidi kwa kuona picha na video fupi zinazo huu zinazohamasisha kuburudisha au kutoa mawazo mapya, hata hivyo, kujitahidi kutumia mitandao ya kijamii kwa kiasi ili isichukue muda mwingi ambao ningeweza kutumia kwa mambo yenye manufaa zaidi. Programu nyingine muhimu ninayoitumia ni Google Drive. Hii hunisaidia kuhifadhi nyaraka, picha na faili muhimu kwa usalama. Kupitia Google Drive naweza kufungua faili zangu wakati wowote na mahali popote. Mradi nina intaneti. Pia ni rahisi kushiriki nyaraka na wengine. Hasaa kwa kazi za pamoja au masomo. Programu hii hunisaidia kupanga kazi zangu na kuhakikisha sipotezi taarifa muhimu. Kwa maswala ya burudani na kupumzika, kutumia programu kama Spotify au programu nyinginu za kusikiliza muziki. Mziki hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kubadilisha hali ya moyo. Wakati mwingine, nasikiliza muziki nikiwa nafanya kazi nyepesi, nikisafiri, au nikitaka tu kupumzika. Programu hizi hunipa uhuru wa kuchagua aina ya muziki ninayopenda kulingana na hisia zangu. Vile vile hutumia programu za kalenda na kumbu kumbu kama google kalenda au notes. Programu hizi hunisaidia kupanga ratiba zangu kukumbuka miadi na kuandika mawazo muhimu kuandika mawazo muhimu kupanga mambo kwa njia ya kidigitali hunisaidia kuepuka kusahau majukumu na hunifanya niwe na nidhamu katika matumizi ya muda. Kwa ujumla, programu ninazo mara nyingi zina mchango mkubwa katika maisha yangu ya kila siku. Zinanisaidia kuwasiliana, kujifunza, kufanya kazi, kuburudika na kupanga maisha yangu kwa fanisi. Hata hivyo, kujitahidi kutumia programu hizi kwa busara ili zisiwe chanzo cha kupoteza muda au kunisababishia utegemezi uliopitiliza. Ninaamini kuwa teknolojia jambo kizuri sana lakini ni jukumu langu kutumia kwa.

Mafanikio ya binafsi ninayothamini zaidi kazini. Ni yale ambayo yamenijenga, si tu kama mfanyakazi bali pia kama mtu mzima mwenye maadili, uwajibikaji, na mtazamo chanya kuhusu kazi na maisha kwa ujumla. Kwangu, kwangu, mafanikio kazini hayaishi tu katika kupandishwa cheo au kuongezewa mshahara bali yanajumuisha ukuwaji wa ujuzi, mchango chanya kwa wengine, na uwezo wa kushinda changamoto kwa njia ya heshima na bidii. Kwanza kabisa, moja ya mafanikio ninayothamini sana ni kuweza kujifunza na kumudu majukumu mapya kazini. Kuna nyakati nilipopewa kazi au jukumu ambalo mwanzoni lilionekana gumu na lenye changamoto kubwa. Kupitia juhudi, kujitolea na kujifunza kwa makini, niliweza kuelewa, niliweza kuelewa jukumu hilo na kulitekeleza kwa ufanisi. Mafanikio haya hunipa hisia ya kujiamini na hunikumbusha kuwa nina uwezo wa kukabiliana na changamoto mpya bila kuogopa. Pia hunifundisha kuwa kujifunza ni mchakato unaoendelea ambao hauna mwisho. Mafanikio mengine muhimu ninayothamini ni uwezo wa kufanya kazi kwa ushirikiano mzuri na wenzangu. Kazi nyingi hufanikiwa pale ambapo kuna mawasiliano mazuri kuheshimiana na kusaidiana. Ninapofanikisha kujenga mahusiano mazuri kazini huhisi fahari kwa sababu unajua nimechangia mazingira chanya ya kazi. Kuona timu ikifanya kazi kwa pamoja, ikishirikiana mawazo na kufikia malengo ya pamoja kunipa kuridhika kuliko hata sifa binafsi. Pia ninathamini sana mafanikio ya kuaminika kazini. Kupewa imani na viongozi au wateja ni jambo kubwa kwangu. Wakati ninapopewa jukumu muhimu au nilaletwa kazini, inayohitaji uaminifu mkubwa nahakikisha nafanikiwa kuitekeleza kwa uadilifu na kwa wakati huhisi kuwa juhudi zangu zinatambuliwa uaminifu huu hunijengea heshima kazini na hunifanya nijitahidi zaidi kudumisha viwango vya juu vya maadili katika kazi zangu zote. Zaidi ya hayo, mafanikio ya kushinda changamoto au makosa kazini ni jambo ninayolidhamini sana. Hakuna mfanyakazi mkamilifu na katika safari yangu ya kazi nimewahi kufanya makosa au kukutana na vikwazo. Hata hivyo, kile ninachokithamini ni uwezo wa kujifunza kutokana na makosa hayo badala ya kuyakata tamaa. Nilipoangalia kosa kama somo na kuboresha utendaji wangu. Nilikuwa zaidi kitaaluma na kibinafsi. Mafanikio haya hunifanya niwe na subira, mnyenyekevu na uthubutu wa kujaribu tena. Mafanikio mengini nayojivunia ni uwezo wa kusimamia muda wangu vizuri kazini. Kuwa na uwezo wa kupanga majukumu, kuweka vipaumbele na kukamilisha kazi kwa wakati. Hunipa amani ya akili na huongeza ufanisi wangu. Nilipofanikiwa kuboresha nidhamu yangu ya muda, niliona mabadiliko makubwa katika utendaji wangu na katika jinsi ninavyohisi kuhusu kazi. Mafanikio haya yamenisaidia pia kusawazisha kazi na maisha binafsi, jambo ambalo ni muhimu sana kwa afya ya akili na mwili. Pia ninathamini sana mafanikio ya kuweza kusaidia au kuwa mshauri kwa wengine kazini. Kuna furaha ya pekee ninayoipata ninapomsaidia mfanyikazi mwenzangu kuelewa jambo fulani au kumtia moyo wakati anakumbana na changamoto. Kuona mtu mwengine akikuwa au kufanikiwa kwa msaada wangu, hunipa hisia ya kutimiza wajibu wa kijamii na kibinadamu. Mafanikio haya hunikumbusha kuwa kazi si kuhusu mafanikio binafsi pekee, bali pia kuhusu mchango wetu kwa maendeleo ya wengine. Zaidi ya yote, mafanikio ya kudumisha maadili na uadilifu kazini, ndio ninayoyathamini zaidi. Katika mazingira ya kazi yenye shinikizo au majibu au majaribu, kuendelea kufanya kazi kwa uaminifu na heshma ni mafanikio makubwa sana. Ninapoweza kufanya maamuzi sahihi hata pale ambapo ni rahisi, ni rahisi kuchagua njia rahisi lakini isio sahihi. Kuhisi fahari kubwa, mafanikio haya yananipa amani ya ndani na hunifanya nijisikie nimeridhika na kazi ninayofanya. Mafanikio ya binafsi na.

Ndio nimewahi kuenda kwenye maonyesho ya sanaa. Uzoefu huo umekuwa wa kipekee sana na wenye maana kubwa katika maisha yangu. Kwangu maonyesho ya sanaa si tuu mahali pa kutazama picha au sanamu. Bali ni nafasi ya kukutana na mawazo, hisia na mitizamo tofauti ya wasanii kuhusu dunia na maisha kwa ujumla. Kila ninapo kumbuka safari yangu ya kuenda kwenye maonyesho ya sanaa. Uhisi kama nilikuwa nikisafiri katika ulimwengu wa ubunifu. Natafakari ya kina. Mara ya kwanza mara ya kwanza nilioenda kwenye maonyesho ya sanaa. Ilikuwa nikiwa na rafiki wachache. Waliokuwa na mapenzi makubwa ya sanaa. Wao ndio walionihamasisha niende kwa sababu hapa awali si kuwa nauelewa mkubwa wa sanaa ya kuchora, kuchonga au sanaa ya kisasa. Nilidhani sanaa ni kwa watu wachache. Tu wanaoielewa kwa undani. Hata hivyo nilipofika kwenye maonyesho hayo. Mtazamo wangu ulibadilika kabisa nilijifunza kuwa sanaa ni kwa kila mtu na kila mtu anaweza kuielewa kwa njia yake mwenyewe kitu cha kwanza kilichonivutia sana ni utofauti wa kazi za sanaa zilizoonyeshwa. Kulikuwa na michoro ya rangi mbalimbali, sanamu zilizochongwa kwa mbao, chuma na mawe pamoja na sanaa ya kisasa iliotumia vifaa vya kawaida kama chupa za plastiki, vyuma chakavu na karatasi. Nilishangazwa na uwezo wa wasanii kubadilisha vitu vya kawaida kuwa kazi zenye maana kubwa na ujumbe mzito. Kila kazi ya sanaa ilikuwa na hadithi yake na hilo lilinifanya nisimame kwa muda mrefu. Mbele ya kila kazi nikijaribu kuielewa. Kilichoniguza zaidi ni jinsi sanaa iliyoweza kuwasilisha hisia kwa njia isiyotumia maneno. Kulikuwa na baadhi ya michoro iliyoonyesha kuhuzuni, mapambano au upweke kiasi kwamba niliweza kuhisi hisia hizo hata bila kusoma maelezo yake kwa upande mwingine kulikuwa na kazi zilizojawa na rangi ya ngavu na umbo la furaha zilizonifanya nijisikie mwenye matumani na nguvu mpya. Uwezo wa sanaa kuwasilisha hisia kwa namna hiyo ulinifanya niheshimu sana ubunifu wa wasanii. Pia maonyesho ya sanaa yalinipa nafasi ya kujifunza kuhusu utamaduni na jamii mbalimbali. Baadhi ya kazi za sanaa zilikuwa zinakisi maisha ya kila siku ya watu wa maeneo tofauti kama maisha ya vijini, mijini, au hata historia ya jamii fulani. Kupitia sanaa niliweza kujifunza kuhusu changamoto, ndoto na maadili ya watu wengine bila kusoma vitabu vingi au kusikiliza mihadhara mirefu. Sanaa ilinifungua macho na kunipa mtazamo mpana zaidi kuhusu dunia. Kipengele kingine kilichonifanya, kilicho fanya maonyesho ya sanaa yawe ya kuvutia ni mazungumzo na wasanii wenyewe. Kulikuwa na baadhi ya wasanii waliokuwepo na walikuwa tayari kuele, kuelezea kazi zao, msukumo wao, na maana waliyokusudia kwa kuwasilisha. Kusikiliza wasanii wakieleza kazi zao, kulinisaidia kuelewa kwa undani zaidi na kudhamini juhudi za fikra, zilizotumika katika uundaji wa kila kazi. Pia ilinifanya nitambue kuwa sanaa mara nyingi hutokana na uzoefu wa maisha, maumivu, furaha au matumaini ya msanii. Zaidi ya hayo, mazingira ya maonyesho ya sanaa yalikuwa tulivu na ya kufikirisha. Hakukuwa na kelele nyingi, jambo lilinonipa furaha na nafasi ya kutafakari kwa kina. Kutembea taratibu nikitazama kazi moja baada ya nyingine kulinisaidia kupumzisha akili na kuachana kwa muda na msongo wa maisha ya kila siku. Kwa namna fulani, maonyesho ya sanaa yalikuwa kama tiba ya akili yakiniongoza katika safari ya ndani ya kujitafakari. Baada ya tukio hilo nilianza kupendezwa zaidi na sanaa. Hata kuanza kutembelea muonyesho mwingine mara kwa mara ilianza pia kufuatilia kazi za wasanii mbalimbali na kujifunza kuhusu aina tofauti za sanaa. Uzoefu huo ulinifundisha kuwa sanaa ina uzoefu una uwezo mkubwa wa kuunganisha watu kuwasilisha ujumbe mzito na kuleta mabadiliko.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni na kwa maoni yangu, ununuzi wa mtandaoni umekuwa sahemu muhimu sana ya maisha yangu ya kisasa. Kadiria teknolojia inavyoendelea kukuwa, imeleta urahisi mkubwa katika namna tunavyo pata bidhaa na huduma mbalimbali, bila kulazimika kutoka nyumbani. Ingawa kuna changamoto zake, faida zake ni nyingi, na ndizo zinazo nifanya ni upende mfumo huu wa ununuzi. Kwanza kabisa, sababu kubwa inayofanya nipende kununua vitu mtandaoni, ni urahisi, ni urahisi wake, kupitia simu au kompyuta, inaweza kuvinjari maduka mengi kwa muda mfupi, kulinganisha bei na kuchanganya bidhaa, ninayotaka bila kuchoka. Hii ni tofauti na ununuzi wa kawaida ambapo mtu, ulazimika kutembea kutoka duka moja hadi jingine. Hasa katika maeneo yenye msongamano mkubwa wa watu. Ununuze wa mtandaoni hunipa nafasi ya kununua wakati wowote. Iwe ni asubuhi mchana au hata usiku bila kuzengatia saa za kufunguliwa kwa maduka. Sababu nyingine inayonifanya nipende kununua mtandaoni. Ni wingi wa chagua. Maduka ya mtandao mara nyingi huwa na bidhaa mbali mbali. Kutoka sehemu tofauti za dunia. Hii hunipa nafasi ya kupata vitu ambavyo huenda visipatikane kirahisi katika maduka ya karibu nami. Hiwe ni nguo vifaa vya kielektroniki, vitabu au hata bidhaa za nyumbani. Mara nyingi napata chagua nyingi ambazo hunisaidia kuchagua. Kile kinacho nifaa zaidi kulingana na latha na bajeti yangu. Pia ununuzi wa mtandaoni hunisaidia kuokoa muda na gharama. Badala ya kutumia pesa za kusafiri au muda mwingi barabarani, ninawaza kukaa nyumbani na kufanya manunuzi yangu kwa dakika chache. Zaidi ya hayo, maduka mengi ya mtandaoni hutoa punguzo. Ofa na matangazo maalum ambayo hunifanya nipate bidhaa kwa bei nafuu zaidi. Wakati mwingine kupata bidhaa bora kwa bei ndogo kuliko ile inayo patikana katika maduka ya kawaida hata hivyo, ninapo tumia ununuzi wa mtandaoni huwa makini sana ninatambua kuwa kuna hatari kama vile utapeli, bidhaa bandia, au kucheeleweshwa kwa usafirishaji ya kwa usafirishaji kwa sababu hiyo, huwa nasoma maoni ya wateja wengine kabla ya kununua bidhaa. Maoni haya hunisaidia kuelewa ubora wa bidhaa, uaminifu wa muzaji na uzoefu wa wanunuzi wengine. Pia huhakikisha kuwa ninanunua kutoka kwenye tovuti au programu zinazo julikana na zilizo na mfumo mzuri wa malipo na usalama. Changamoto nyingine ninayo kutana nayo katika ununuzi wa mtandaoni ni kutokuweza kuona au kushika bidhaa moja kwa moja. Kabla ya kuinunua hili hili lineweza kusababisha kutofautiana kati ya matarajio na uhalisia wa bidhaa. Kwa mfano wakati mwngine ukubwa wa nguo au rangi ya bidhaa inaweza kuwa tofauti kidogo na iliyo onyeshoa kwenye picha hata hivyo, changamoto hii hupunguzwa na sera za kurejisha bidhaa ambazo maduka mingi ya mtandaoni hutoa. Hivyo, kunipa uhakika zaidi ninaponunua. Pamoja na hayo, napenda sana jinsi ununuzi, ununuzi wa mtandaoni unavyonifanya nijisikie huru na mwenye uthibiti wa maamuzi yangu. Ninaweza kuchukua muda wangu kufikiria kabla ya kununua. Bila shinikizo la muuzaji au msongamano wa kati wa watu na dukani hii hunisaidia kufanya maamuzi ya busara na kununua vitu ninavyo vihitaji. Kweli, badala ya kununua kwa pupa, zaidi ya hayo, ununuzi wa mtandaoni umenisaidia sana hasa katika nyakati ambazo kusafiri au kutoka nje ni kugumu kwa mfano, wakati wa mvua nyingi, uchovu au hata wakati wa dharura. Naweza kupata bidhaa muhimu bila matatizo makubwa huduma za usafirishaji adi nyumbani zimeongeza zaidi urahisi na kuvutia kwa ununuzi wa mutandaoni kwa ujumla napenda kununua vitu mutandaoni kwa sababu ya urahisi wingi wingi wa chagua uokoaji wa muda na gharama pamoja na uhuru wa kufanya maamuzi ingawa kuna changamoto ninaamini kuwa kwa umakini na tahadhari ununuzi.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya mbuzi. Na kwa kweli ni nafasi ya kipekee sana moyoni mwangu. Kutokana na ladha yake namna inavyoandaliwa na maana yake katika tamaduni na maisha ya kijamii ingawa kuna aina nyingi za nyama kama ya ng'ombe, kuku, kondoo, samaki na nyinginezo nyama ya mbuzi hunivutia zaidi kwa sababu ya ladha yake ya asli, harufu yake ya kuvutia. Na jinsi inavyohusishwa na matukio ya pekee katika jamii kwanza kabisa, ladha ya nyama ya mbuzi ni ya kipekee sana. Ina ladha nzito na tamu ya asli ambayo haifanikii kwa urahisi na nyama zingine. Ikioonyongwa na kuandaliwa vizuri, nyama ya mbuzi huwa laini na yenye juisi. Hata inapopikwa kwa njia ya kuchomwa au kuchemshwa taratibu. Mimi hupenda sana nyama ya mbuzi iliochomwa. Marufu kama choma. Kwa sababu ladha yake hujitokeza zaidi bila kuhitaji viungo vingi. Chumvi kidogo tu inatosha kuonyesha utamu wake wa asli. Sababu nyingine inayonifanya nipende nyama ya mbuzi ni harufu yake nzuri inapokuwa inapikwa. Wakati wa kuchomwa au kupikwa kwenye moto wa makaa harufu yake husambaa na kuamsha hamu ya kula hata kabla haijaiva. Harufu hiyo hunikumbusha mikusanyiko ya kifamilia, sherehe za kijamii na nyakati za furaha ambazo watu hukaa pamoja wakizungumza, wakicheka na kushiriki chakula. Kwa hiyo, nyama ya mbuzi, kwangu si chakula tu, bali ni chanzo cha kumbukumbu na mshikamano. Zaidi ya ladha na harufu, napenda nyama ya mbuzi kwa sababu ya umuhimu wake katika tamaduni nyingi katika jamii nyingi za kiafrika nyama ya mbuzi hutumiwa katika hafla muhimu kama harusi sherehe na sherehe za kitamaduni na mikutano ya wazee inachukuliwa kama ishara ya heshima na ukarimu mgeni anapohudumiwa nyama ya nyama ya mbuzi uhizi kudhaminiwa na kuheshimiwa hii hunifanya nione nyama ya mbuzi kama chakula chenye hathi na dhamani ya kijamii. Pia nyama ya mbuzi inafaidha kadhaa kiafya ikilinganishwa na baadhi ya nyama nyinginezo. Kwa ujumla, ina manufaa kidogo kuliko nyama ya ng'ombe au kondoo asaa inapoliwa bila ngozi. Hii huifanya kuwa chaguo zuri kwa watu wanaojali afya zao na wanao taka kupunguza ulaji wa mafuta mengi. Ina proteni nyingi, zinazosaidia kujenga misuli na kuimarisha mwili. Kwa hiyo, ninapokula nyama ya mbuzi, huizi kuwa ninapata lishe bora pamoja na ladha nzuri. Napenda pia njia mbali mbali ambazo nyama ya mbuzi, inaweza kuandaliwa. Inaweza kuchemshwa na supu tamu yenye viungo vya asli, inachomwa kwa makaa, ikapikwa kwa kukaangwa, au hata kutengenezwa kuwa mchuzi mzito, unaoliwa na wali, ugali, au chapati. Kila njia ya upishi huleta ladha tofauti, lakini bado huhifadhi utambuliko wake wa kipekee. Iwi binafsi hupendelea nyama ya mbuzi ya kuchemsha kidogo kisha kuchomwa kwa sababu njia hiyo huiweka laini huku ikiongeza ladha ya moshi. Zaidi ya hayo, kula nyama ya mbuzi mara nyingi huhusishwa na kushiriki chakula na watu wengine. Si kawaida sana mtu kupika nyama ya mbuzi kwa ajili yake pekee yake. Mara nyingi hupikwa wakati kuna wageni au familia imekusanyika. Hii hunifanya nihusishe nyama ya mbuzi na umoja, mazungumzo na furaha ya kuwa pamoja. Ni chakula kinachowaleta watu karibu zaidi. Ingawa napenda pia nyama nyingine kama kuku kwa urahisi wake au nyama ya ng'ombe kwa wingi wake. Nyama ya mbuzi bado inabaki kuwa namba moja kwangu. Ina ladhe la kipekee, maana ya kitamaduni, faida za kiafya. Na inabeba kumbukumbu nyingi za furaha na mshikamano. Kwa ujumla, nyama ya mbuzi si chakula tu ninacho kipenda. Bali ni sehemu ya utambulisho wangu wa ladha na maisha ya kijamii.

Michezo ninayo penda kutazama inanafasi kubwa sana katika maisha yangu ya burudani na hata katika kujifunza maadili muhimu ya maisha kama ushindani wa haki, nidhamu na mshikamano. Kutazama michezo hunipa furaha, msimuko na wakati mwingine hunifanya nijisikie kama sehemu ya tukio lenyewe. Kwa kawaida, napenda michezo kadhaa lakini kuna michezo michache ambayo imekuwa nafasi ya pekee moyoni mwangu. Kutokana na mvuto wake, historia yake na hisia inazo nipa ninapo itazama. Mchezo ninaopenda kutazama zaidi ni mpira wa miguu. Mpira wa miguu ni mchezo unaopendwa na watu wengi. Na watu wengi duniani, na nami ni miongoni mwa mashabiki wake wakubwa napenda kutazama kwa sababu inaunganisha watu wa mataifa, tamaduni, na lugha tofauti. Wakati wa mechi kubwa, kama kombe la dunia au ligi maarufu za ulaya huwa nasikia msisimko mkubwa sana. Navutiwa na ustadi wa wachezaji, mbinu za makocha na mabadiliko ya michezo yanayo tokea ndani ya dakika tisini. Kila goli huleta furaha au huzuni. Kulingana na timu ninayo ishabikia, na hali hiyo, hunifanya nijisikie kama nipo uwanjani. Kitu kingine kinacho nifanya nipende mpira wa miguu, nikwamba ni mchezo unao hitaji ushirikiano. Wa hali ya juu, hakuna mchezaji mmoja anayeweza kushinda mechi peke yake mafanikio hutokana na kazi ya pamoja, mawasiliano, na kuelewana. Hili hunifundisha umuhimu wa kufanya kazi kwa timu hata katika maisha ya kawaida. Iwe ni kazini, shuleni, au katika jamii. Pia mpira wa miguu unahadithi nyingi za kusisimua. Kama timu ndogo kushinda timu kubwa, au mchezaji kupambana na changamoto na kufanikiwa. Jambo linalo nipa motisha. Mbali na mpira wa miguu napenda pia kutazama mchezo ya riadha. Mchezo ya riadha hunivutia kwa sababu inaonyesha nguvu ya mtu binafsi. Nidhamu na kujitolea kutazama wanariadha wa kikimbia kuruka au kurusha vifaa mbali mbali hunifanya nitambue kiwango cha juhudi. Na mazoezi kinacho hitajika kufikia mafanikio makubwa. Michezo ya riadha hasa wakati wa olimpiki. Hunipa hisia za fahari na msisimko. Na msisimko mkubwa kwani kila mwanariadha anawakilisha taifa lake kwa bidii na heshima. Pia napenda kutazama mchezo wa ndondi ingawa ni mchezo wenye ushindani mkali. Ndondi hunivutia kwa sababu ya mkakati na umakini unaohitajika. Si swala la nguvu tu bali pia ni akili subira na mbinu. Kutazama bondia wawili wakipana wakipimana nguvu. Na akili hunifanya ni heshimu sana ujasiri na nidhamu yao. Kile pambano huwa na hadithi yake. Na mshindi au kushindwa hufundisha somo kuhusu uvumilivu na kukubali matokeo. Zaidi ya hayo napenda pia kutazama mchezo ya kikapu. Hasaa mechi za kiwango cha juu mchezo wa kikapu unakasi kubwa na kubadilisha na kubadilika haraka. Jambo linao lilano ufanya uwe wa kusisimua sana ubadiliko ya alama hutokea na haraka na hadi dakika za mwisho. Huwezi kuwa na uhakika wa mshindi. Hali hii hunifanya niendele kufuatilia michezo kwa makini bila kuchoka. Kutazama michezo pia hunipa fursa ya kuungana na watu wengine mara nyingi kutazama mechi ya mechi na marafiki au familia tukijadiliana, tukishangilia au hata tukibishana kwa furaha mazungumzo haya huimarisha mahusiano na huleta furaha ya pamoja. Wakati mwingine hata na watu hata na watu nisio fahamiana nao, michezo huwa lugha ya pamoja inayo tuunganisha. Kwa ujumla, michezo ninayo penda kutazama si burudani tu. Bali pia nichombo cha mafunzo, msukumo na mshikamano wa kijamii. Kupitia mpira wa miguu, riadha, ndondi na kikapu, nimejifunza umuhimu wa bidii, nidhamu, kazi ya pamoja na kuvumilia changamoto. Michezo hunifanya nijisikie hai mwenye msisimuko na mwenye mtazamo chanya kuhusu maisha.

Mchezo ninao upenda zaidi ni mpira wa miguu. Kwa sababu unaunganisha watu warika, tamaduni, na maeneo mbalimbali kwa njia ya kipekee sana tangu nikiwa mdogo, mpira wa miguu umekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu. Sii kama burudani tuu, bali pia, bali pia kama njia ya kujifunza maadili, kushirikiana na wengine, na kujijenga kimwili na kiakili. Kila ninapo cheza au kutazama mpira wa miguu uhisi msisimuko na furaha ambayo ni vigumu kuipata katika mchezo mingine. Kwanza kabisa, napenda mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo unaohitaji ushirikiana watimu. Hakuna mchezaji anaye weza kushinda mechipeke yake. Bali, bila msaada wa wenzake, hili limenifundisha umuhimu wa kufunza, wa kufanya kazi kwa pamoja, kusikiliza wengine, na kuheshimu majukumu ya kila mmoja. Nilipo kuwa nikicheze na marafiki zangu wanjani au shuleni tulijifunza kupanga mikakati kusaidiana na hata kuvumiliana wakati mambo ya mekuenda kama tulivi otarajia. Mafunzo haya ya menisaidia sana katika sana hata katika maisha ya kila siku asa katika masomo na kazi sababu nyingine inayo nifanya ni pende mpira wa miguu ni changamoto ya kimwili na kiakili inayohusisha mchezo huu unahitaji nguvu, kasi, uvumilivu na umakini mkubwa. Kimbia uwanjani kwa dakika tisini, kufuatilia mpira na kufanya maamuzi ya haraka, kufanya mwili na akili kufanya kazi kwa pamoja. Hii hunisaidia kudumisha afya nzuri ya mwili, na pia hunijenga kia kili kwa kunifanya nijifunze kufanya maamuzi chini ya shinikizo. Mpira wa miguu pia unanivutia kwa sababu una historia ndefu ya nahadithi, nahadithi nyingi za kufutia. Kila timu mchezaji na mashindano ya nasimulizi zake ambazo huungeza mvuto kwa mchezohuu. Kutazama mashindano makubwa kama kombe la dunia au ligi mbali mbali hunipa furaha na msisimu ko wa kipekee. Huwa wanapenda kufuatilia, wachezaji ninao wapenda, kujifunza mbinu zao na hata kujaribu kuziiga ninapocheza na marafiki zangu. Zaidi ya hayo, mpira wa miguu ni mchezo unao patikana kwa urahisi. Ukihitaji vifaa vingi vie garama kubwa mara nyingi mpira mmoja na nafasi ya kucheza vinatosha. Hili limefanya mchezo huu kupendwa sana katika maineo mbali mbali. Kwa nzia vajijini, hadi mijini nilipa kuwa mdogo. Tulitengeneza magoli kwa mawe au viatu. Na tulicheza kwa furaha kubwa bila kujali mazingira. Urahisi huu, unifanya ni hisi mpira wa miguu ni mchezo wa watu wa watu wote, mchezo huu pia hunifundisha kukubali ushindi na kushindwa. Kuna nyakati tulishinda mechi na kushangilia kwa furaha. Na pia kuna nyakati tulipotezo na kujisikia vibaya. Kupitia hali hizi, nilijifunza umuhimu wa unye nyekevu wakati wa ushindi na uvumilivu wakati wa kushindwa. Mafunzo haya ni muhimu sana katika maisha kwasababu sii kila wakati ambo huenda kama tulivyotaka. Isitoshe, mpira wa miguu nisaidia kujenga mahusiano ya kijamii ya kijamii. Kupitia mcheza huu, nimepata marafiki wengi na kujenga urafiki wa kudumu. Kucheza au kutazama mechi pa moja huleta watu karibu. Huanzisha mazungumzo na hujenga mashikamano. Hata watu ambao hawajui sa na kuhusu mpira mara nyingi hujiunga katika shangwe na majadiliano wakati wa mechi muhimu. Kujumla, napendo mpira wa miguu. Kwasababu unachanganya burudani, afya ya mafunzo na maisha ya mahusiano ya kijamii. Ni mchezo unaonipa furaha, unanipa changamoto na unanifundisha maadili muhimu kama ushirikiano, uvumilivu na nidhamu. Kwangu, mpira wa miguu siu mchezo tuu. Bali ni sehemu ya maisha yangu. Na utambulisho wangu wa asli.

Muda wa bure ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Kwa sababu hunipa nafasi ya kujijenga binafsi. Kupumzika na kufurahia maisha nje ya majukumu ya kila siku kama kazi masomo au majukumu ya kifamilia ninapoamua jinsi ya kutumia muda wangu wa bure. Hujitahidi kufanya shughuli zinazonipa furaha maarifa na amani ya akili. Kwa upande wangu matumizi ya muda wa bure hubadilika kulingana na siku. Hali ya moyo na mazingira niliyopo, lakini kuna mambo kadhaa ambayo huwa ni sehemu ya kawaida ya ratba yangu. Kwanza kabisa, mojawapo ya njia ninazopenda kutumia muda yangu, wa bure ni kusoma. Kusoma hunipa nafasi ya kujifunza mambo wapya na kupanua upeo wangu wa mawazo. Napenda kusoma vitabu vya hadithi, vitabu vya maendeleo binafsi, pamoja na makala mtandaoni, zinazohusu elimu, teknolojia, na maswala ya kijamii. Wakati ninaposoma akili yangu hutulia na mawazo yangu hujikita kwenye maandishi. Jambo linalonisaidia kusahau msongo wa mawazo wa kila siku. Pia kusoma hunijenga kielimu na kunisaidia kuboresha uwezo wangu wa kuwasiliana na kufikiri kwa kina. Njia nyingine nayotumia muda wangu wa bure. Ni kusikiliza mziki. Mziki ni rafiki yangu mkubwa. Wakati wa kupumzika au kujiburudisha napokuwa na muda wa ziada hucheza mziki ninaoupenda kulingana na hali yangu ya kihisia. Wakati mwengine nasikiliza mziki wa taratibu ili kupumzisha akili na wakati mwengine nasikiliza mziki wenye midundo ya nguvu ili kunipa hamasa na furaha. Mziki hunisaidia kujieleza na kuboresha hali ya moyo. Hali ya moyo yangu bila kutumia maneno. Pia napenda kutumia muda wangu wa bure kwa kufanya mazoezi mepesi au kutembea. Tembea hasa katika mazingira ya wazi na yenye utulivu hunisaidia kupumua hewa safi na kuondoa uchovu wa kukaa muda mrefu uchovu wa kukaa muda mrefu sehemu moja. Wakati mwengine hutembea peke yangu. Nikitafakari kuhusu maisha na kupanga mipango yangu ya baadaye na wakati mwengine hutembea na rafiki. Jambo linalofanya matembezi yawe ya kufurahisha zaidi. Kupitia mazungumzo na vicheko. Muda wangu wa bure pia hujumuisha kuzungumza na watu ninaowapenda. Kuwa na mazungumzo mazuri na marafiki au na familia hunipa faraja kubwa. Wakati mwingine, huwapigia simu, hutuma ujumbe au kukutana nao ana kwa ana. Mazungumzo haya hunisaidia kujisikia, kuungwa mkono na kuthaminiwa na pia hunipa nafasi ya kusikiliza na kusaidia wengine pale wanapohitaji. Mahusiano wa kijamii ni sehemu muhimu sana kwangu na muda ya bure hunipa nafasi ya kudumisha. Zaidi ya hayo, napenda kutumia muda wangu wa bure kwa kujifunza ujuzi mpya au kuboresha ujuzi niliyokuwa nao tayari. Hii inaweza kuwa kupitia kutazama video za mafunzo mtandaoni, kusoma makala ya kielimu au kufanya mazoezi ya vitendo. Kujifunza hunifanya nijisikie ni, kujisikie ninakuwa na kusonga mbele maishani. Wakati mwengine kujifunza mambo yanayohusiana na kazi au masomo yangu na wakati mwengine kujifunza mambo mapya kabisa kwa ajili ya kujifurahisha tu. Kutazama au filamu au vipindi ya televisheni pia ni sehemu ya matumizi ya muda wangu wa bure. Hii hunipa burudani na hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu. Napenda kuchagua filamu zenye hadithi nzuri ujumbe wa maana au vichekesho uvinavyonifanya nicheke. Kutazama filamu hunipa nafasi ya kupumzisha akili na kufurahia sanaa ya uigizaji na uandishi wa hadithi. Vile vile, muda wangu wa bure hunipa nafasi ya kujitafakari binafsi. Wakati mwengine hukaa kimya, kuandika mawazo yangu au kupanga malengo ya maisha yangu. Kujitafakari hunisaidia kujielewa zaidi, kutambua ninachotaka, na kujipanga vizuri kwa siku zijazo. Ni muda muhimu unaonisaidia kuwa na mwelekeo na utulivu wa ndani. Kwa ujumla, natumia muda wangu wa bure kwa njia yenye usawa kati ya burudani kujifunza, kupumzika na kujenga mahusiano ninaamini kuwa kutumia muda wa bure kwa busara hunisaidia kuwa na maisha yenye furaha afya.

Kuongeza uzalishaji wangu ni jambo linalo nipa kipaumbele kikubwa katika maisha yangu. Katika maisha yangu ya kila siku, kwa sababu na amini kuo uzaleshaji mzuri unisaidia kufikia malengo yangu, kutumia muda wangu kwa busara na kujenga maisha yenye mwelekeo na mafanikio. Hili kufanikisha hili, nimejifunza na kuzoea kufanya mambo mbalimbali, yanayo nisaidia kubaki makini, mwenye motisha na mwenye nidhamu katika kazi na majukumu yangu. Kwanza kabisa, ninapoongeza uzalishaji wangu, huanza kwa kupanga malengo yangu kwa uwazi. Kabla ya kwanza siku, kujiuliza ni mambo gani muhimu ninayo paswa kukamilisha. Kuandika orodha ya kazi na kufanya nikianza na zile zilizo na umuhimu mkubwa au muda maalum wa kumilishwa. Kupanga malengo unisaidia kwa kufanya kazi bila mwelekeo na kunifanya nijue nini cha kufanya wakati wote. Pia unipa motisha, kwasababu kila ninapomaliza kazi moja, uhizi kuridhika na kujiamini zaidi. Pili hujitahidi sana kusimamia muda wangu vizuri. Ninajua kuwa muda ni rasilimali, ni rasilimali adimu sana. Na ukipotea hawezi kurejeshwa kwa hiyo. Kuweka ratba ya siku yangu na kujaribu kuheshimu kadri inavyo wezekana. Inagawanya kazi zangu katika vipindi vidogo, vidogo vya muda. Jambo linalo nisaidia kuzingatia kazi moja kwa wakati bila kuchoka sana. Pia hujitahidi kuepuka kwa kuepuka kuhahirisha kazi kwa sababu huwa kuwahirisha huniletea msongo wa mawazo ni kupunguza ufanisi wangu. Jambo jingine muhimu ninalofanya ili kuongeza uzalishaji wangu ni kupunguza usumbufu katika dunya ya leo. Kuna vishawishi vingi kama simu mitandao ya kijamii na kilele za mazingira. Ninapo kuwana kazi muhimu ya kufanya hujaribu kueka simu mbali au kuzima harifa zisizo za lazima. Pia huchagua mazingira tulivu ya kufanya kazi ili niweze kuzingatia kwa undani. Kupunguza usumbufu unisaidia kufanya kazi kwa haraka na kwa obora zaidi. Zaidi ya hayo unazingatia sana afya yangu ya mwili na akili, ninaamini kuwa mtu hawezi kuwa na uzalishaji mzuri. Ikiwa mwili na akili haviko katika hali mzuri. Hivyo, ujitahidi kula chakula chenyelisha bora, kunywa maji ya kutosha na kupata usingizi wa kutosha. Pia hujipa muda kupumzika kati ya kazi ilikuepuka kuchoka. Ilikuepuka kuchoka kupita kiasi. Wakati mwingine, mapumziko mafupi hunisaidia kurudi kazini. Nikiwa nanguvu mpia na mawazo safi. Mazoezi ya mwili pia nisehemu muhimu ya utaratibu wangu wa kuongeza uzalishaji. Ninapo fanya mazoezi hata kwa muda mfupi kwa hizi mwili wangu kuwa mchangamfu na akili kuwa wazi zaidi. Mazoezi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza umakini. Baada ya mazoezi mara nyingi kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kuliko wakati nikiwa ni mechoka au nimekaa muda mrefu bila kusonga. Ninajitahidi pia kuendelea kujifunza na kuboresha ujuzi wangu. Kujifunza mambo mapia hunipa mbinu bora na kufanya kazi kwa haraka na kwaufanisi hua nasoma vitabu makala au kusikiliza mafunzo ya nao husiana na maendeleo binafsi. Na kazi. Kupitia kujifunza nimegundua njia bora za kufanya kazi kutatua matatizo na kufanya maamuzi kwa busara jambo linalo ongeza uzalishaji wangu kwa kiwango kikubwa. Pia hujitathmini mara kwa mara, kuangalia ni mambo gani yanayo yanafanya kazi vizuri, na niyapi yanahitaji kuboreshwa ikiwa nitaona kuwa kunatabia au mbinu fulani inayo punguza uzalishaji wangu kujitahidi kuibadilisha. Hujitathmini, unisaidia kukua na kuepuka kurudia makosa yale yale. Zaidi ya hayo, najipa motisha binafsi. Ujiambia maneno chanya na kujikumbusha sababu zinazo fanya nifanya kazi kuwabidi. Ni napofikia lengo fulani, hata kama ni dogo, najipungeza na wakati mwingine kuji zawadi. Hii kunisaidia kuendelea kwa hamasa ya kufanya kazi kwa bidii zaidi.

Kuna mambo mengi yanayonipa motisha kazini. Na motisha hiyo ndiyo hunifanya niamke kila siku nikiwa na ari ya kufanya kazi kwa bidii na kwa uwajibikaji. Kwanza kabisa, jambo kubwa linalonipa motisha ni kuwa na malengo binafsi na ya kitaaluma. Napojua kuwa kazi ninayoifanya inanisaidia kusonga mbele katika kufikia ndoto zangu. Kupata nguvu ya kuendelea hata pale changamoto zinapojitokeza. Malengo hunipa mwelekeo na maana ya kile ninachokifanya na hunikumbusha kuwa kila juhudi ndogo ninayoweka leo ina mchango mkubwa kwa maisha yangu ya baadae. Sababu nyingine muhimu inayonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu, inapofanya kazi kwa bidii na kuona matunda yake. Iwe ni mafanikio ya mradi, kuridhika kwa mteja, au maendeleo katika utendaji wa timu, huhisifuraha ya kujivunia juhudi zangu. Hisia ya kutambua kuwa mchango, kuwa mchango wangu una maana na una athiri vya wengine. Hunipa hamasa ya kufanya vizuri zaidi. Inanifanya nihisi kuwa, kazi yangu sii bure, bali inathamani halisi. Pia mazingira mazuri ya kazi hunipa mutisha kubwa sana. Kufanya kazi katika mazingira yenye heshima ushirikiano na mawasiliano mazuri kunanifanya nijisikie salama na kuthaminiwa. Wanashirikiana. Wakati wenzangu wanashirikiana kusaidiana na kupeana moyo kazi na kupeana moyo kazi huwa nyepesi na yenye kufurahisha na yenye kufurahisha zaidi. Motisha huongezeka pale ninapofanya kazi na watu wenye mtazamo chanya wanaoheshimiana na wanaojali mafanikio ya pamoja kuliko ya mtu mmoja mmoja. Uongozi mzuri pia ni chanzo kikubwa cha motisha kazini. Kiongozi anaye sikiliza, anaye toa mwngozo kwa hekima na anayethamini juhudi za wafanyakazi wake. Hunifanya nijisikie kuaminika na kuheshimiwa. Ninapopata mrejesho chanya, au pongezi kwa kazi, niliyofanya vizuri, hongeza ari yangu ya kufanya kazi, kwa bidii zaidi. Hata pale ninapokosea, kiongozi anayenirekebisha kwa njia ya kujenga, hunisaidia kujifunza na kuboresha utendaji wangu, bila kunivunja moyo. Zaidi ya hayo, fursa za kujifunza na kujiendeleza, hunipa motisha kubwa kazini. Ninapopata nafasi ya kupata mafunzo mapya? Kujifunza ujuzi mpya au kupewa changamoto zinazo niacha nikiwa nje ya eneo langu la faraja. Huhisi kuchochewa kiakili na kitaaluma. Kujifunza kuna nifanya nijisikie ninaendelea kukua na si kusimama mahali pamoja. Motisha yangu huongezeka ninapojua kuwa kazi yangu inanisaidia kuwa mtu bora zaidi kila siku. Mutisha yangu kazini pia hutokana na hitaji la kujitegemea na kuwajibika. Kufanya kazi hunipa uwezo wa kujikimu kimaisha, kusaidia familia yangu na kuchangia katika jamii. Kujua kuwa kupitia kazi yangu, inaweza kugharamia mahitaji yangu na ya wapendwa wangu. Hunipa sababu ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii hata pale ninapochoka. Hii hunipa heshima binafsi na hunifanya nijisikie mwenye thamani. Isitoshe, maadili binafsi hunipa motisha kubwa naamini katika kufanya kazi kwa uaminifu, bidii na nidhamu. Hata kama hakuna anaye niangalia, hujitahidi kufanya kazi yangu kwa kiwango cha juu kwa sababu, nafsi yangu hunihukumu. Kufanya kazi kwa juhudi, hunipa amani ya moyo na hunifanya nijisikie nimeridhika na nafsi yangu. Motisha hii ya ndani ni muhimu sana kwa sababu haitegemei sana pongezi au zawadi za nje mwisho kabisa, ndoto ya maisha bora ya baadaye hunipa motisha isiyoisha kazini. Ninapo fikiria mafanikio ninayotamani kufikia maisha ninayotaka kuishi na mchango ninao taka kuacha duniani hupata nguvu mpya na kufanya kazi kwa bidii changamoto ninazokutana nazo kazini huziona kama ngazi za kunifikisha kwenye mafanikio si kama vizuizi vya kuni.

Chumba changu cha kulala ni sehemu muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku. Kwa sababu ndicho mahali ninapopumzika, kufikiria, na kujirejeshea nguvu baada ya shughuli za siku nzima. Kwa mtazamo wangu, chumba cha kulala si mahali pa kulala tu, bali ni eneo la faraja, usalama na utulivu wa akili. Kila kipengele kilichopo ndani ya chumba changu kina maana fulani na huchangia kufanya mahali hapa kuwa maalumu kwangu. Kwanza kabisa, chumba changu kina ukubwa wa wastani; si kikubwa sana wala si kidogo sana. Ukubwa wake uniruhusu kupangilia vitu kwa utaratibu bila kuhisi msongamano. Kuta za chumba zimepakwa rangi nyepesi, kama rangi ya krimu au nyeupe. Iliyochanganywa na kijivu, rangi ambayo hunipa hisia ya utulivu na mwanga. Rangi hizi pia hufanya chumba kionekane kikiwa safi na chenye hewa ya kutosha. Dirisha moja kubwa huruhusu mwanga wa asili kuingia mchana. Jambo linalogfanya chumba kiwe chenye uhai na hewa safi kitanda ndicho kifaa kikuu ndani ya chumba changu cha kulala. Nina kitanda cha kawaida kikubwa chenye godoro laini lakini lenye uimara wa kutosha kuupa mgongo wangu msaada mzuri. Kitanda hiki hunisaidia kupata usingizi mzuri bila mamuivu ya mwili. Mashuka ninayotumia huwa safi na yenye rangi tulivu, kama buluu nyepesi au kijani. Rangi ambazo hunisaidia kupumzika haraka ninapolala mito kadhaa huongeza faraja na hunipa chaguo la na hunipa chaguo la kulala katika mkao ninaoupenda. Pembeni ya kitanda kuna meza ndogo ya kando ambayo hutumika kuweka vitu muhimu kama simu, saa ya kuamsha, kitabu au glasi ya maji. Meza hii ni rahisi lakini yenye manufaa makubwa. Kwani hunisaidia kuwa na vitu vya lazima karibu. Bila kusimama kitandani mara kwa mara pia kuna taa ndogo ya kando ya kitanda ambayo hutoa mwanga hafifu usiku, hasa ninapotaka kusoma au kuandika kabla ya kulala bila kuwasha taa kubwa ya chumba. Ndani ya chumba changu pia kuna kabati la nguo lenye nafasi ya kutosha. Kabati hili husaidia kuweka nguo zangu zikiwa zimepangwa vizuri. Jambo linalonisaidia chumba kubaki nadhifu napenda kupanga nguo kwa mpangilio wa rangi au matumizi ili iwe rahisi kuchagua ninachotaka kuvaa. Usafi na mpangilio wa nguo hunipa amani ya akili. Na hunifanya nijisikie mwenye nidhamu. Pia nina dawati dogo la kusomea au kuandikia. Lililo karibu na dirisha. Hapo ndipo ninapopenda kusoma vitabu. Kuandika mawazo yangu au kufanya kazi ndogondogo zinazohitaji umakini. Dawati hili hunisaidia kuunganisha usingizi na uzalishaji kwa njia nye uwiano. Juu ya dawati, kuna vitabu vichache ninavyovipenda. Daftari na kalamu moja na vifaa vingine muhimu. Chumba changu cha kulala pia kina mapambo machache, lakini yenye maana. Kuna picha chache ukutani, hasa picha za familia au kumbukumbu za nyakati muhimu maishani mwangu. Picha hizi hunikumbusha watu ninaowapenda na hunipa motisha ya kuendelea kufanya bidii. Pia kuna pazia nene linalonisaidia kudhibiti mwanga na kutoa faragha. Hasa wakati wa usiku. Usafi ni jambo muhimu sana katika chumba changu cha kulala. Ninahakikisha chumba kimekuwa safi kila wakati, kwa kupangusa vumbi, kufua mashuka mara kwa mara, na kuhakikisha hakuna vitu visivyo vya lazima. Harufu ya chumba huwa ya kupendeza. Wakati mwingine, nikiweka manukato mepesi au kufungua dirisha ili hewa safi iingie. Kwa jumla, chumba changu cha kulala ni mahali ninapojihisi nikiwa mimi mwenyewe; ni eneo la faraja, utulivu na usalama. Kila kipengele ndani yake kimechaguliwa kwa uangalifu ili kunisaidia kupumzika, kufikiria na kujiandaa kwa siku mpya. Ndani ya chumba hiki napata amani ya akili na mwili, jambo linalonisaidia kuishi maisha yenye uwiano na furaha nyingi za baadaye.

Ndiyo, ni natuwa sadaka na michango, na ninaona kama ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu, ya kijamii, kiroho na kibinadamu. Kwangu, kutoa sadaka au mchango, si swala la wingi wa kile unachotoa, bali ni moyo, na nia iliyomo nyuma ya tendo hilo. Kwanzia ni kiwa mdogo, nilifundishwa kuwa kushiriki kile kidogo nilicho nacho, na wengine ni ishara ya ubinadamu, upendo, na mshikamano katika jamii. Kwanza kabisa ninatua sadaka kwa sababu ninaamini ni njia ya kusaidia wale wanao hitaji wanaohijati msaada. Katika jamii yetu, kuna watu wengi wanao kumbwa na changamoto mbalimbali kama umasikini, magonjwa, ukosefu wa elimu, au majanja ya asli. Ninapo toa mchango, iwe ni pesa, chakula, mavazi au muda wangu. Kuhisi kama nimeshiriki kwa namna fulani. Kupunguza mzigo wao. Ingawa mchango wangu unaweza kuwa mdogo naamini unamchango mkubwa katika maisha ya mtu mwingine. Hasa pale unapo unganishwa na michango ya wengine. Pili kutoa sadaka kutoa sadaka hunijenga kimaadili na hunifundiha unyenyekevu ina nisaidia kukumbuka kuwa si kila kitu nilicho nacho ni kwa sababu ya juhudi zangu binafsi. Bali pia nineema na fursa na fursa nilizo pata maishani. Kwa hiyo, kutoa kuna nisaidia kuhepuka ubinafsi na kunifanya nijifunze kuthamini kile nilicho nacho. Kila ninapotoa, weze furaha ya ndani na amani ya moyo ambayo hayuezi kupimwa kwa fedha au mali. Katika upande wa kiroho, kutoa sadaka ni jambo lenye nafazi kubwa katika imani yangu. Iwe ni katika kanisa, msikiti au shuguli nyingine za kidini. Sadaka hutazamwa kama njia ya kumshukuru Mungu na kusaidia kazi za kiroho. Napo tua sadaka katika mazingira ya ibada, uhisi kama na shiriki katika kujenga jamii ya imani, kusaidia wahitaji na kwendeleza shuguli zinazo lenga kuwasaidia watu kiroho na kijamii. Ata hivyo, huwa ninaamini kuwa sadaka haipaswi kutolewa kwa kulazimishwa, bali kwa hiari na moyo wa shukrani. Zaidi ya hayo, inashiriki pia katika mchango ya kijamii kama vile harambe. Harambee kuchangia matibabu ya wagonjwa, kusaidia wanafunzi wasio jiweza, na kuchangia shuguli za maendeleo katika jamii. Katika hali kama hizi, mchango huwa sii, wapesa, pekee, wakati mwingine kuchangia mawazo, nguvu kazi, au muda wako ni msaada mkubwa sawa na fedha. Ninapo jitolea kushiriki katika shughuli za kijamii huahisi mshikamano mkubwa na watu wanaonizunguka na hii huimarisha uhusiano wa kijamii napenda pia kutoa kwa siri bila ku bila kutafuta sifa au pongezi. Kwa moni yangu, sadaka ya kweli hutolewa bila matarajio ya malipo au kutambuliwa. Ya kuna nyakati ambapo michango hutolewa hadharani kwa sababu za uwazi au uhamasishaji hua ninajitahidi kuhakikisha kua nia yangu imebaki safi. Najifunza kua kutuwa kwa unyenyekevu, hunipa furaha ya ndani zaidi kulika kutoa kwa kutaka kuoneiana au kusifiwa. Pia nimejifunza kuwa kutua sadaka hakuhitaji kuwa tajiri. Kuna wakati nilipo kua nakipato kidogo sana, lakini bado nilihitaji kutuwa kile nilichoweza. Hata mchango mdogo unaweza kuwa na maana kubwa kwa mtu anae hitaji. Hii iminifundisha kuwa ukarimu haupimwi kwa kiasa cha mali bali kwa moyo wa kutoa aidha ni mwona kuwa mara nyingi unapotoa kwa moyo wadhati. Kupokea baraka, kwa njia mbalimbali, si lazima kifedha, bali katika amani, afya, au fursa mpia maishani. Kwa jumla, kutoa sadaka na michango ni sehemu ya maisha yangu. Nayo idhamini sana. Njia ya kwonyesha upendo kwa wengine, kujenga mshikamano wa kijamii, na kukuza maadili mema ndani yangu. Kupitia kutoa, majifunza kuwa maisha yana maana zaidi. Pale tunapojali na kusaidiana kwangu, kutoa si hasara. Kutoa si hasara bali ni uwekezaji wa moyo unaonirudishia furaha.